Nanyoa nywele zangu mara moja kwa wiki ili niweke sura yangu ikikaa mzuri na muonekano mzuri. Kunyoa nywele ni muhimu kwa sababu inafanya watu wakuone ukiwa mtu wa maana na kuchukulia kwa serious.

Shugli yangu ya kupendeza ni kuoga na kuvalia guo mzuri, kuchipaka manukato mzuri na kuakikisha kwamba nywele yangu. Iko safi na muonekano wangu ni muonekano wa mtu msafi.

Chakula cha kufana ambacho nachokipenda ni wali wa pilau. Pila iko na ladha mzuri kwa sababu inaekwa viungo nyingi ambavyo zinaleta ladha mzuri kwa mfano pilau masala na zinginezo. Mara ya kwanza nilipoila hii chakula nilikuwa kwenye harusi ya rafiki yangu na walikuwa wameandaa pilau ya kufani sana. Aliyenieleza hiyo ni pilau, rafiki yangu niliyekua nimeketi karibu nae na nilienjoy sana hiyo chakula. Mara ya mwisho niliila pilau, jana, wakati niliandaa baada ya kanisa, nilikuja nikala pilau.

Mimi napenda msimu wa masika. Msimu wa masika ni msimu muhimu sana kwa sababu msimu huo huleta mvua nyingi ambayo inaweza kukuza mimea, vyakula na vinginevo. Msimu huu husaidia dunia kwa kuleta chakula na pia kwa kuweka mazingira ikiwa nzuri. Msimu huu ni muhumu kwa binadamu na pia kwa wanyama.

Kununua vitu vya kiteknolojia ambavyo ni vya kisasa na vitu ambavyo vinanisaidia kwa kufanya kazi yangu kwa mfano vitu kama kompyuta iliyo ya kisasa, simu iliyo ya kisasa na iko na kamera mzuri na pia napenda vyombo vya nyumbani ambavyo hurahisisha kazi kama vile mashini ya kuosha nguo, mashini ya kuosha vyombo na vinginevyo.

Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni napofika kazini, ni nasafisha wa mahali ambapo na kaa meza yangu na pia chini ya meza yangu na natoa uchafu kwenye dustbin. Lapili nafungua kompyuta yangu na kuangalia ama nikona barua pepe mpya kwenye email yangu. Kisha naanza majukumu ya hiyo siku.

Kazi ambayo napenda zaidi kazini ni kufanya ripoti za kila siku za kuonyesha asara ama mafanikio kazini. Ripoti hizi zinanifraisha kwa sababu zinaonyesha jinsi tulivyo wafanya kazi kila siku. Na pia napenda kuandika mkutano ama kualika watu mkutanoni na kuandika agenda za mkutano.

Napenda kuandika kwa sababu kuandika inanisaidia kujua tamthilia kiswahili vizuli na pia inanisaidia kushika kitu ambacho ninasoma. Kwa hivo kuandika ni muhimu kwangu kwa sababu wakati ninaposoma na shika hilo.

Na uyanisha kazi yangu na maisha yangu ya binafsi kwa kuto nafanya kazi ya binafsi wakati nipo kazini na pia wakati nafanya maisha yangu ya kibinafsi. Nahakikisha kwamba si shughuli na kazi yoyote ya huko kazini.

Ndiyo nimewai enda kwa tamasha la mziki wa rumba hivi karibuni. Tamasha hiyo ilikuwa inakua kwa siku tatu taslimu. Lakini nilienda siku ya mwisho ili nione vipi tamasha hiyo itakua. Tamasha hiyo ilikuwa ya kufana.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa wakati mimi najiburudisha nyumbani ama wakati ninangalia kipindi ninachopenda. Popcorn ni raisi kutengeneza hata nyumbani na pia iko na bei nafuu madukani.

Mimi napenda kwenda pwani. Pwani ni kuzuri sana. Pwani iko na maji mengi, wanyama wengi ndani ya maji na pia iko na mandhari nzuri kama vile miti ya minazi na pia mchanga nyeupe iliyosafi. Pwani kuna mambo mingi huendelea kama vile boti kuendeshwa na pia kuna watalii wengi. Napenda pwani sana sana kwa sababu napenda kuona maji yakigongana yanapo kuja kwenye beach na hivyo inapunguza kwangu msongamano wa mawazo. Wakati wowote unasikia msongamano wa mawazo, unafaa uende mahali kuna maji mengi kama vile pwani na mtoni ama ziwani. Hii inafaida nyingi sana na pia ni njia ya kujistarehesha na kupunguza fikra akilini.

Mimi napenda kufuatilia matukio ya hapa duniani kwani inanisaidia kujua pande gani ya kuunga na pande gani ya kusimamia. Sasa hivi nafuatilia mchuwano wa rais wa US, Trump na rais wa Venezuela.

Ndiyo, mimi napenda asali. Asali ni muhimu sana kwa afya ya mwanadamu na pia asali hupunguza uchungu kwenye koo na pia hupunguza homa kidogo kidogo. Asali pia ni muhimu kwa watoto wachanga.

Mimi napenda mziki warumba. Mziki huu naupenda kwa sababu ya muimbaji fali ipupa. Kila wakati ninapofanya kazi ama ninapokuwa sina kazi, mi husikiza fali ipupa. Nahisi vizuri na furaha ninapo husikiza fali ipupa.

Nasheherekea mwaka mpya nikiwa na jamii na marafiki zangu. Jamii na marafiki zangu sisi hujumuika pamoja ili kusharekea mwaka uliopita kwa mbwembwe na furaha. Sisi hula na kunywa vitu vingi.

Mimi napenda kuandika na mkono na kuandika kwenye kitabu. Kuandika na mkono inasaidia akili yangu kukumbuka ambacho ninachokiandika. Kwani wakati ninapoandika, ninaendelea kulisoma ninaloliandika. Wakati natype kwenye kompyuta hiyo wakati sisomi sana ama sitilii maanani sana ambacho nakiandika mpaka nimalize. Lakini kuandika inasaidia akili yangu kuona hicho nilichoandika kama picha kwenye ubongo wangu. Napenda kuandika pia kwa sababu ni rahisi kurekebisha haraka na kuendelea na ninachoandika kuliko kwenye kompyuta. Kuandika pia inapunguza msongo wa mawazo kwani unaeza andika machungu na mambo ambayo inaendelea kwa maisha yako na unapoandika hiyo uzito ulio nayo moyoni unapungua na maisha itahisi kama rahisi na utaendelea vizuri na maisha yako.

Kazi ya nyumbani ambayo mimi huchukia, ni kukunja nguo. Kukunja nguo na kuzipanga mahali ambapo zinafaa kuekwa, huwa inanichokesha sana. Kwani, ingalau kufua pia si rahisi, sasa pia ukifua hizo nguo inahitaji uzikunje. Mimi spendi kazi ya kukunja nguo, kwa sababu, nahitaji nichukue kila nguo kwa kila chumba ya nilie fulia nguo. Kwa hivo mimi, kazi ya nyumbani ambayo ni siyo ipenda ni kazi ya kukunja na kupanga nguo kwenye kabati.

Ndiyo, ni mewai kuona bahari. Bahari ni mzuri sana kwa sababu kuna maji mingi na inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo wakati maji ya napo gongana na mchanga. Bahari zimo mwisho wa kila inchi na bahari ni mzuri sana. Bahari inavutilia sana watalii na pia wapenda bahari. Baharini pia kuna wanyama wengi kama vile papa samaki wa aina mnyingi na wanyama wengineo. Baharini pia utaona boti za kila aina, feri, yachi na zinginezo. Kwa hivo, mimi napenda kuenda baharini kwa ndo kuona vitu vingi. Vitu vilivyo baharini zinafuraisha sana.

Ndiyo, mimi napenda kula samaki sana. Sana sana samaki wa tilapia ambaye hupatikana kwa ziwa yenye maji masafi. Maziwa yenye maji masafi kama vile Victoria huonekana samaki hiyo ya tilapia. Samaki hiyo ya tilapia, mimi huiandaa hivi. Naweka kitungu changu kwenye sufuria na kukaanga kitungu. Kisha naweka nyanya zangu tatu na kuwacha zitokote kwa dakika takriban tatu hivi. Wakati zitatokota na mimina hoho yangu na kuweka supu kidogo. Na wacha hiyo maji itokote kidogo na naweka usawa wa chumvi na viungo vinginevyo ninavyo vipenda kama vile roiko. Kisha mwishowe natia samaki ile yangu ndani ya hiyo supu. Hakikisha kwamba supu isiwe nyingi sana lakini isiwe kidogo sana. Wakati itatokota kwa dakika takriban tano, samaki yako imeiva. Samaki hiyo pakulia kwa kupika na ugali na hivyo utapendezwa na hiyo samaki.

Kipindi cha televisheni ambacho mimi huona, huona huko kwenye Netflix. Kipindi hiki kinaitwa handmaid's tale. Kipindi hiki kinaguzilia sana wanawake na matatizo ambayo wanawake hupitia. Kipindi hiki kimiwekwa kwa seti ya miaka itakayokuja. Katika hiki kipindi kinaonyesha jinsi wanawake, wanyama na watu waliosoma wanavyodhulumiwa. Kipindi hiki kinaonyesha pia jinsi hawa wanawake, wanapambana na haya matatizo yanaowapata duniani, kung'ang'ana na mwishowe wengine wao wanatokea washindi. Kipindi hiki pia kinaashiria jinsi dunia ili itakavyokuwa wakati miaka ya kuja na jinsi serikali itakavyokuwa zinadhulumu wanawake na wengineo walio wanyonge.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu na ubunifu wangu hunisaidia kwenye biashara yangu kwa kuboresha biashara yangu. Ubunifu huu hufanya biashara yangu iwe ya thamani sana na inaleta wateja wengi sana. Pia ubunifu huu hunifanya kuwa mtu wakipekee na mtu tofauti sana na jinsi ninavyo fanya biashara yangu. Ubunifu huu pia hunisaidia jinsi ya kutafuta soko mpya na pia kupata wateja wapya. Inanisaidia pia kuwa mtu mjasiri biasharani na kupata viwango vya juu vya dhamani kubwa ama profit mingi.

La, mimi sipendi kutembea msituni kwa sababu mimi sipendi kutembea mahali ambapo sijui vitu vilivyo humo ndani. Msituni kuna wanyama wa pori kama vile nyoka, simba na fisi. Na mimi naogopa wanyama wa pori kunitokea wakati wowote. Kwa hivyo mimi huwezi nipata nikitembea kwenye msitu kwa sababu mimi naogopa wanyama wa pori.

Mimi napenda mazingira ya kazi ambayo ni mazingira haina ubaguzi. Mazingira ambayo haina ubaguzi wa ukabila, jinsia na jinsi mtu alivyo. Mazingira pia ambayo inaniwacha nijiongelee na kuongeza jukumu au kuongeza kitu kwenye hiyo kampuni. Mazingira pia ambayo hayadhulumu wanawake na wanaume hawawafinyilii wanawake. Hiyo ndio mazingira ninayoipenda kazini.

Maishani nimejifunza hekima ya kunyamaza. Hekima ya kunyamaza ni kwamba wakati watu wanakufanyia mambo mabaya jifunze kunyamaza na unawacha vitu vitajionyesha venyewe kabisa. Kunyamaza pia husaidia wakati kundokea ugomvi na anaye kutaka kugombana na wewe akiona umenyamaza, atawacha ugomvi na ataona hakuna haja ya huo ugomvi anao uwanza. Hekima hii yangu ya kunyamaza niligundua na imenisaidia mno kuondokea mabaya kazini na pia nyumbani. Hekima hii ya kunyamaza pia ni muhimu kwa mtu yeyote ambaye ana hasira nyingi. Jifunze kwenyamaza na hutaona mambo mingi kwenye maisha yako na maisha yako yatakuwa yanaenda vizuri sana.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha na napiga picha kwenye simu yangu wakati wowote. Wakati ninaona nahitaji kuweka kumbu kumbu nachukua simu yangu na kupiga hilo jambo ama mambo yanayoendelea picha. Mimi napenda picha kwa sababu picha inaashiria wakati huo uliopita na pia picha inatukumbusha mambo mingi yaliopita. Picha ni muhimu sana kwa watoto pia kusoma na kuona vitu ambavyo hawawezikumbuka. Picha tulizo chukua za utotoni mwao zinawasaidia kuona walivyo kuwa wakiwa watoto. Pia sisi kumbukumbu za wazazi wetu na walio aga tunazikumbuka kwa picha. Kwa hivyo pia picha ni muhimu sana kwa binadamu. Kila mtu afaa kuwa na picha. Kwani picha inaashiria uso wa mtu na hivyo unaweza kutofautisha huyu na mwingine.

Mimi na uhusiano mzuri na wazazi wangu na wazazi wangu tunasikizana sana kwa sababu walinizaa na wakanilea na wanaendelea kuniangalia ingawaje niko na umri mwingi. Wazazi wangu ni muhimu sana kwa maisha yangu kwani mimi wakati napatwa na msongo ama vurugu wa maisha mimi huenda kwa wazazi wangu ambao hunielekeza njia kwa sababu wakona maarifa mingi. Wazazi ni muhimu sana kwa maisha ya kila mtu kwani wazazi ni kama mungu wapili kwa kila mmoja. Wakati unapata kubarikiwa na wazazi, unahisi vizuri sana. Wazazi wanasaidia pia wakati ukochini kwa kuinua na kukupea moyo. Wazazi pia ni muhimu kwa sababu ya wajukuu unaowapea, wanao hitaji maarifa kutoka kwa hao wazazi wako. Kwa hivyo mzazi aliye hai ni muhimu sana na ni mzuri kuweka urafiki huo wakaribu na mzazi wako.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti sana wakati ninapo ongea na muuzaji wangu kutoka China. Muuzaji huo haelewi lugha ya kiswahili. Kwa hivyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti kurekodi sauti yangu na yeye hubadilisha hiyo sauti kwa lugha ya kichina. Teknolojia hii ya sauti ni muhimu sana kwa sababu naweza kuzungumza na watu wa nchi nyingine ambao hawasikii lugha yangu na watu watabaka nyingi sana. Teknolojia ya sauti imebadilisha kwa sababu inasaidia pia wasio weza kuandika ama wasio wahi kuenda shuleni na hawajui kuandika. Na hivi wanaeza jirekodi sana sana kwenye mtandao wa whatsapp na kutuma na yule atakae pata anaeza kuelewa jinsi wanavyo sema kwani hawawezi kuandika lolote.

La, siishi mahali nilipo zaliwa kwani mahali nilipo zaliwa nilitoka na kuenda mahali kwingine kusomea masomo ya juu ya chuo kikuu. Mahali nilipo zaliwa hakukuwa na chuo kikuu kizuri kwa hivyo nilihamia mahali kwingine. Na mahali hapo karibu na chuo kikuu changu, nilicho somea ndipo naishi hadi wa leo.

Mara nyingi, mimi hupenda kucheza mchezo wa crossword puzzle. Mchezo huu wa crossword puzzle ni mchezo ulio kwenye simu yangu. Na programu hii iko kwenye google mchezo huu unanifurahisha kwa sababu unaniwezesha kutunga na kuchemsha bongo na kutengeneza maneno nyingi kwenye huo mchezo.

Mimi napenda paka. Kwa nini napenda paka? Paka ni mzuri sana, na paka ni mnyama ambaye anapenda wageni wa kila aina. Paka anapenda kuguzwa na pia paka anapenda watoto. Mimi napendelea paka ambao wanapenda kukaribia watu na paka ambao hawapendi kugwara watu. Paka ni mnyama muhimu sana nyumbani kwa sababu anafukuza wanyama wadogo wadogo kama vile panya, mende na nyoka. Paka akiwa nyumbani huwezi ona hao wanyama kwako. Paka pia ni mnyama ambaye anasaidia binadamu wakati ako na hofu kwani ukimshika unahisi umeishiwa na hofu na anapenda kufanya ucheshi mwingi sana. Mimi napenda paka sana, na niko na paka anayeitwa Mimi.

Ndoto yangu kubwa ni kuweka biashara kubwa ambayo inauza vitu zinazohusiana na loko za milango na vipuli za milango. Biashara hii natamani kuanzisha mwaka huu na biashara hii natamani ikue inajulikana nchini kote. Natamani biashara hii ya kipeke kwa sababu haina watu wengi walioanzisha biashara hii na natamani kuleta loko za milango ambazo ni za kipekee na hazifanani na zinginezo kwa hivyo zitaingia kwenye soko ya Kenya na kukaribishwa kwa mkono mkunjufu. Kwani loko nitakazo leta ni zakupendeza na zitapendwa na kila mtu na pia zitakuwa za bei nafuu. Hiyo ndiyo ndoto yangu ambayo natamani kufanikisha hivi karibuni.

Najilinda hivi kutoka kwa vitisho vya mtandaoni na hakikisha kwamba akaunti zangu huko mtandaoni ziko za siri, yaani private. Kwa hivyo, si kila mtu yeyote anaweza kuingia kwenye mtandao wangu na kunitisha ama kunipa vitisho ovyoovyo. Pia nakuwa mwangalifu wakati na itikia request za marafiki ambao siwajui ama watu ambao hawana ufuataji mkubwa. Hivo inanilinda kutoka kwa akaunti ambazo ni feki na akaunti ambazo ni za wakora. Pia kuna wale wanaoweka vitisho ama wanaweka maneno ambayo si ya kufurahisha kwenye mtandao. Watu kama hao wanaokuja kwenye mtandao wangu nawaondoa kabisa ama nawablock kutoka kwa mtandao wangu na hivyo vitisho sitaviona tena.

Mimi napenda AC kwa sababu AC unaeza itumia mahali popote. Unaeza tumia kwenye chumba ndani mahali pa fiche na pia AC unaeza ipunguza ama unaweza kuongeza hiyo joto au baridi kwa kiwango unachotaka AC ni mzuri kwa sababu unaweza kuweka kwenye chumba chako ama unaweza kueka kwenye gari lako AC kwenye gari inasaidia kuwe na hewa safi ndani ya gari na inasaidia uwe kwa hali mzuri ili uweze kuendesha gari lako bila kusumbuka ama kufungua dirisha na uchafu kuingia. AC ni muhimu na ni teknolojia ambayo inasaidia kurahisisha maisha ya wanainchi ama wakenya kwa jumla. AC ni mzuri sana kwa kila mmoja.

Mimi naala kwa masaa tisa hivi kwa siku. Kulala huko kuna nisaidia kupunguza stress na kupunguza uchovu mwilini. Wakati mwingine naongeza masaa lakini kwa jumla, kila siku mimi naeza lala kwa masaa tisa.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama paka. Mnyama paka ni mnyama mzuri wa nyumbani kwa sababu mnyama paka hana mambo mingi na hajali wageni wakija. Paka ni mzuri kwa sababu huwa hagwari na haumi watu. Na pia paka anasaidia kwa kukula wanyama wadogo wadogo kama vile mende na vinginevyo. Paka ni muhimu sana pia nyumbani kwa kufukuza vitu kama nyoka na pia kwa kuangalia mazingira.

Wakati wa jua kali sana, mimi napenda kuenda kwenye ziwa kuogelea kwa maji ama kwenye swimming pool kuogelea kwa maji baridi. Hii inasaidia kupunguza joto mwilini na pia inasaidia kwa kufanya zoezi. Wakati huo mimi huenda na jamii na familia yangu na pia wale wadogo wanapata kujifunza kuogelea majini tukiwa na wao pamoja.

Napenda keki nyeupe ambayo ni ya flavor ya vanilla. Keki hiyo hukua tamu sana na haiezi kushinda kwa sukari nyingi. Keki iliyo ya vanilla ni tamu sana na mimi hula keki hiyo sana sana wakati wa sherehe za kuzaliwa ama pia mimi hununua wakati watoto wangu wanahitaji kula keki. Keki hiyo haiezi kuletea ugonjwa wa koo kwani haina sukari nyingi.

Wakati ninapatwa na wasiwasi, mimi hupenda kuenda matembezi hapa karibu na mahali ninapoishi. Wasiwasi ni mbaya sana na hivyo, ndio nisikosee mtu yoyote, mimi hutoka na kuenda na kutembea na kuangalia maandhari. Hapa karibu napoishi, kuna pia mto. Mimi huenda karibu na huo mto na kusikiza maji yanavyo gongana na baada ya hiyo nasikia wasiwasi ama hofu nilio nao umepungua kabisa.

Ninapata habari za hivi punde kwenye simu yangu. Simu yangu ikona mitandao kadhaa kama vile Twitter na pia TikTok. Mitandao hiyo huwekwa habari za kila wakati. Kwa hivo, naeza pata habari za hivi punde kutokana na wananchi wanaoweka habari hizo kwenye mtandao. Na unaeza pata habari pia za kweli na za haraka sana huko mtandaoni wa Twitter na pia mtandaoni wa TikTok.

Mimi huitikia maoni yoyote, maoni mazuri au maoni mbaya kutoka kwa wengine. Maoni ni muhimu kwenye maisha ama kwa kila mazingira iwe ya kazi na pia ya ndoa. Maoni mazuri husaidia mtu kutia bidii na kuendelea kufanya vile alivyokuwa anafanya. Maoni ambayo si mzuri yanakusaidia kuweza kujua wapi makosa inatokea na hivyo hivyo inakusaidia kurekebisha hiyo makosa. Maoni yoyote iwe mzuri au mbaya ina faida zake na inahitaji kusemwa. Kila mtu anafaa kukaribisha maoni mbaya na maoni mzuri. Iwe kazini, iwe shuleni ama iwe kwenye ndoa. Maoni yeyote ni maoni mazuri.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kufanya hivi. La kwanza, nawacha walete maoni yao waliyonamayo kwenye kuongeza huku kazini. Pia, najiweka katika miguu au viatu vyao. Kwa kufanya hivi, najua kwa nini kosa ambalo mtu ama mfanyikazi. Mwingine alifanya lilitokea najiweka kwenye hicho kiatu na kujaribu kuelewa kwa nini na kusaidia kurekebisha hilo kosa. Nahakikisha pia mimi na wafanyikazi wenzangu tukona uhusiano mzuri wala hakuna mwingine ambaye anakosana na mwingine ama hakuna mwingine asiyesikizana na mwingine. Nafanya pia kuwafahamu na kuwajua kila mtu alivyo na kuelewa jinsi nitambeba mmoja kwa mmoja.

Nathamini sana kazi ya urubani. Kazi ya urubani naithamini kwa sababu marubani huweza kuenda nchi tofauti tofauti na hivyo wao hupata nafasi ya kuwa na experience ya nchi utamaduni na watu tofauti tofauti. Urubani naupenda kwa sababu pia uko na malipo mazuri na pia wakati unapoenda nchi hizi tofauti, unaezapata kufanya network na watu wengi sana. Na hivyo unaezapata maaliko na kufanya bidii na kujua hao watu na kukusaidia kufanya biashara zinginezo.

Ndiyo ni mayai kuenda maonyesho ya sana hivi karibuni na wasanii hao walikuwa wamechora miundo mizuri mizuri na pia walikuwa metengenza sana kwa chuma na pia kwa magunia. Sana hizo zilinifraisha sana kwani zilionyesha wasani wanavyo tia juhudi na pia kuongeza uzuri wa sana zao kwa kuongeza vitu ambavyo zinatupua ama zinaribu mazingira. Sana ni mzuri sana kwa kila jamii kwa sababu vijana wadogo wanapata kuandikwa na kupata kazi kwa hudhu hizi sana.

Mimi napenda chai. Chai mimi huinywa asubuhi na jioni. Chai inatumiwa kila wakati kwenye jamii za hapa East Africa ama Afrika mashariki. Chai huundwa hivi. Kwenye sufuria, tia maji kiasi cha vikombe mbili. Kisha, maji yanapo chemka, tia majani chai na masala ya chai. Kisha, weka sukari. Yanapo chemuka kabisa na kubadilisha lirangi, tia kwenye hiyo maji yalio badilika rangi vikombe viwili vya maziwa. Wacha ichemuke kwa dakika tatu hivi, na hivyo ndivyo chai yako itakuwa imekuwa. Chai hiyo, chuja kwenye birika na mimina kwenye kikombe chako. Enjoy chai kwa mandazi au mahamri.

Mimi napenda harufu ya vanila. Vanila ni harufu mzuri sana na inakiasili ya kutoka kule Saudi Arabia. Vanila naipenda kwenye chakula sana sana kwenye keki na pia kwenye manukato. Napendelea manukato ya lio changanywa vanila na jamzmin na tubako. Wakati wa kwanza kusikia hiyo harufu ya vanilla ilikuwa wakati nilipokuwa kwa rafiki yangu na alikuwa anapika keki na akaongeza harufu ya vanilla na ikanipendeza sana. Vanila inanikumbusha ututoni wakati tulikuwa tukinunuliwa na wazazi wetu maziwa ambayo ilikuwa na flavor nyingi kabisa na ka yenye ilikuwa ina tufraisha sana ni hiyo ya vanila. Nahisi amani na nahisi furaha na inanirudisha ututoni wangu wakati ninaponusa vanila. Vanilla ni harufu ambayo inaashiria utajiri na ina ashiria amani. Vanila inanukia vizuri sana.

Mimi ninapenda kuamuka mapema. Kuamuka mapema inasaidia mtu kwa kufanya vitu vingi. Kiamuka mapema masaa inakua nyingi kwa siku na unapata umefanya kile ambacho ulikuwa ufanye na zaidi. Kuamuka mapema pia inasaidia unamaliza kazi mapema na mwishowe unapumzika. Kuamuka wapema ni mzuri kwa sababu unapata kujitayarisha hiyo siku wa asubui na jambo lolote litakalo tokea unaeza kungangana nalo kwani uko na masaa mingi na pia siku inakuwa mzuri.

Nashughulikia udhaufu wangu ambao ni kushindwa kusema hapana. Kila wakati wenzangu wanapo niomba usaidizi, mi hujitolea kuwasaidia kwa kazi yao ambayo iliyo walemea. Udhaufu huu ninao kwa sababu siwezi kuambia wenzangu hapana. Udhaufu huu unafanya niwe nyuma kwenye kazi ninazo pewa na pia inafanya niwe na wenzangu wengi ambao wananitegemea niwamalizie kazi hizi. Kwa hivo, udhaifu huu mimi hujaribu kurekebisha sasa kwa kusema hapana na kukila mtu afanye kazi yake ndiyo kila mtu aweze kufikisha lengo ambalo tumepewa papakazini.

Ndiyo, mimi napenda kunywa maziwa. Maziwa ambayo mimi hupenda kunywa ni maziwa ya ngombe au maziwa ya mbuzi. Maziwa mimi huinywa kwa kutengeneza chai ambayo sisi hunywa asubuhi na jioni. Maziwa pia mimi hutengeneza maziwa ya kiasili ya kikisii ambayo ni maziwa mala. Na maziwa hiyo mala sisi huila na chakula cha jioni na tunaila pamoja na ugali. Maziwa pia sisi hutengeneza yoghurt ambayo sisi huweka kwenye jokovu letu na kuitumia mara kwa mara kwa watoto wetu wadogo. Maziwa inapatikana hapa nilipo kwa bei nafuu kwasababu kuna watu wengi wanalisha ngombe na mbuzi. Kwa hivo maziwa inapatikana kwa kila siku ya wiki na nweza kupatia watoto wetu. Maziwa ina usaidizi mwingi kwa mwili kwani maziwa huongeza kalshamu na hivyo inakusaidia uwe na meno gumu na mifupa gumu. Sana sana kwenye watoto wadogo ambao wanakuwa maziwa ni muhimu kwa afya yao na inastahili kuwa kwa chakula yao kwa kila siku.

Tathmini ya kazi ni muhimu kwa kila kampuni na pia kwa kila mfanyikazi. Inaisaidia kampuni kutathmini utendakazi wa wafanyikazi katika kipindi labda cha mwaka mmoja ama nusu mwaka. Tathmini husaidia kwa kujua malengo yaliyowekwa na kampuni kama yamekamilika. Kwa mfano, mmepata faida mliopewa na mwenye biashara hiyo, mmefikisha hiyo target kweli? La pili. Inasaidia kutambua matatizo na changamoto ziliowakabili wafanyikazi. Wafanyikazi hawa wanaeza kueleza changamoto ambazo walizopata huko kazini na inasaidia kwa mwenye biashara kujua hizi changamoto na pia kujaribu kuzirekebisha. La tatu, inasaidia kupendekeza mipango au jinsi ya kuboresha changamoto hizo wafanyikazi walikuwa nazo. Na hivyo mwaka ujao kuna kuwa na mipangilio mpya na watu wanarejea kwa kazi wakijua vitu ambavyo vilivyotokea mwaka jana havitatokea mwaka huu.

Laa, mimi sipindi kucheza hio michezo ya video, kwa sababu michezo hio ya video haiendani na miaka yangu au rika yangu. Michezo ya video hapa kwangu, huchezwa na watoto wangu wachanga, wa kwanzia miaka kumi mpaka kuendelea. Kwa hivo mimi singangani nao wakati wanavyocheza michezo hio yao ya video. Mchezo hio yao ya video inawasaidia kuchemsha bongo na pia inawasaidia kutoenda nje na kupatana na adhara zilizo huko nje. Michezo ya video ni mzuri sana kwa watoto wa hio rika sana sana watoto wa vijana.

Ndiyo, mimi napenda kufanya mazoezi. Mazoezi ambayo mimi napenda kufanya ni mazoezi ya kutembea. Kila wakati mimi huenda mazoezi ya kutembea, ninaweza kutembea hatua elfu tano au hatua elfu kumi. Hizi hatua mimi na rekodi kwenye sayangu ya mkononi ya Apple Watch. Mazoezi haya mimi hufanya maratatu kwa wiki. Mimi hufanya siku ya jumapili, jumatatu na alhamisi. Mazoezi haya naipendelea kwa sababu inanisaidia kupunguza kilo, kupunguza mafuta na pia kupunguza kufanya afya yangu iwe mzuri sana sana kwa mpigo wa roho. Mimi napenda sana sana mazoezi hii wakati wajioni au wakati wasubuhi. Kwa sababu wakati huo hakuna juajingi kwa hivo hewa iko safi na wehewa iko ya baridi. Kwa hivo naezaenda hatua nyingi sana na hivo ninakamilisha lengolangu. Wakati nina pomaliza kufanya hili zoezi, nahisi mwili wangu vizuri, nahisi nimekua mwepesi, nahisi nimepunguza mafuta. Mazoezi ni mzuri sana sana mazoezi hii ya kutembea. Inasaidia mtu yeyote alie na ugonjw wa mpando wa roho na pia mpando wa sukari. Mazowezi ya kutembea inaezafanyo narika yote, wadogo na pia hata wakubwa. Mazoezi hii nilitoa hapa nchini kwetu kutokana na wa nariadha wanao enda masafa marefu wao hupenda kufanya mazowezi hiyo ya kutembea ambayo huwasaidia kupata stamina.

Mimi ninaongeza uzalishaji wangu kazini kwa kupanua mitandao yangu. Kwa kupanua mitandao, ninaweza kuwafikia wanunuzi wa tabaka tofauti na wanunuzi wa location mbalimbali. Kwa kupanua mitandao, ninaeza kuwa muhimu katika kuongeza pia ununuzi na kuongeza pesa. Lapili kujenga sifa nzuri. Kujenga sifa nzuri inafanya wanunuzi wawe na sifa mzuri na kuhakikisha wanakunulia bidhaa unazo uza. Pia kwakuwa na sifa nzuri inakusaidia kufikia malengo yako kimakakati. Na pia la tatu ni kuwa mtu ambaye anachapa kazi. Kuwa mtu mwenye bidii na hiyo bidii yako itajionyesha kazini kwako. La mwisho ni kufanya bidi kulinda hiyo brand yako. Usijihusishe na mambo mabaya mabaya, fanya vizuri na hivyo ndivyo wanunuzi wataendelea kurejea na kurudi hapo kazini kwako.

La, mimi sipendi kutembea msituni. Kwa sababu huko msituni, huwezi jua ama kuna wanyama pori. Msituni ni navyo jua, nikwamba kuna wanyama kama vile, simba, na fisi, na nyoka. Kwa hivo, kutembea huko msituni ni wakuhatarisha maisha yako. Msitu ni mizuri ya narembesha mazingira na kufanya mvua kuja. Lakini kutembea bila kujua huko msituni unaeza kupotea na usiwai kupatikana. Kwa hivyo mimi sipendi kutembea msituni, napenda kutembea mahali ambako nina ona njia yangu.

Tukio ambalo ni muhimu lililofanyika maishani mwangu ni tukio la harusi yangu. Harusi yangu ilikuwa harusi nzuri sana. Harusi hiyo ilikuwa imealikwa familia zetu zote. Familia za bii harusi ambaye ni mimi na bwana harusi zilikuwa zimealikwa kutoka mahali tofauti tofauti na tabaka tofauti. Siku ya harusi ilikuwa ya kufana kwani nilivaa nguo nyeupe ambayo iliyonifurahisha sana. Na pia bwana harusi alivaa suti ya rangi nyeusi ambayo ilikuwa mzuri sana. Siku ya harusi tulienda kanisani na hapo tukashikanishwa kwa pete. Siku hiyo ilikuwa siku ya muhimu sana kwa sababu ilikuwa siku ya kuzaliwa kwangu. Tulifurahia sana na hiyo siku na baadae tulipotoka kwenda kanisani tulienda huko hotelini ambapo tulipata jamii na marafiki wanatuongoja. Huko kwenye hoteli kulikuwa kumeandaliwa chakula kitamu sana. Chakula kilikuwa kwa wingi na wageni walikuwa wamefikia mia tatu. Kwa hivyo chakula ilikuwa imepikwa ng'ombe zilikuwa zimechinjwa na mbuzi pia zilikuwa zimechinjwa. Siku hiyo, sitaisahau, maishani mwangu.

Simu yangu ya mkono naitumia sana sana kwa mawasiliano ya kupiga simu kwa video na pia kupiga tu simu ya sauti. Pia mimi hutumia simu yangu kwa kuzungumza ama kwa kutuma baruapepe kwa kazini na pia kwa makampuni. Jambo lingine ambalo mimi hufanya na simu yangu. Mimi hurekodi sauti pia na kutumia watu ambao hawajui kuandika. Kwa hivyo simu yangu ni muhimu sana. Simu yangu iko na jamii ambazo ziko ndani ya simu yangu au programu za mitandao ambazo mimi hutumia kwa kila siku. Programu hizo ni kama TikTok, Facebook na Twitter. Mitandao hii hunisaidia kujua mambo yanayo endelea duniani na pia mambo yanavyo endelea hapa ninakoishi. Simu yangu ni muhimu na mimi huitumia ama mimi huenda nayo kila mahali ninapoenda.